Asante sana kwa swali hilo. Swali hili lina uzito kidogo kwa sababu kuandika na kuongea zote ni njia muhimu za kujielezea. Lakini kila moja ina ladha yake ya kipeke. Kama ninge chagua kwa upendeleo wa ndani, ninge sema napenda kuandika kidogo zaidi. Ingawa kuongea pia kuna nafasi yake maalum. Kuandika hunipa nafasi ya kutulia na kufikiria kwa kina kabla ya kutoa mawazo yangu. Ninapo kuwa naandika, ninaweza kupanga sentensi zangu, kuchagua maneno kwa makini na kuhakikisha ujumbe ninaotaka kufikisha umebeba hisia na maana ninayo kusudia. Kuna uhuru fulani katika kuandika. Unaweza kurekebisha, kuongeza au kupunguza bila presha ya muda. Hali hii unifanya nijisikie kama nina nafasi ya kuchunguza mawazo yangu kikamilifu kabla hayajawafikia wengine. Pia kuandika unisaidia kujitambua zaidi wakati mwingine mawazo huwa yamechanganyika kichwani lakini ninapo anza kuyaweka kwenye karatasi au skrini huanza kuwa wazi ni kama kuyatoa kutoka ndani ya kuyaona mbele yangu. Hii hunipa nafasi ya kuyachambua, kuyaelewa na hata kujifunza kitu kipya kuhusu nafsi yangu. Hata hivyo, kuongea nako kuna nguvu yake ya kipeke, unapo ongea na mtu. Ana kwa ana, kuna mawasiliano ya hisia yanayotokea papo hapo. Sauti, tabasamu, mkao wa mwili na hata kimya kifupi kati ya maneno, vinaweza kubeba ujumbe mkubwa. Kuongea huniletea hisia ya ukaribu na muunganiko wa moja kwa moja mazungumzo mazuri yanaweza kujenga urafiki kuondoa wasiwasi au kuleta suluhisho haraka zaidi kuliko maandishi tofauti nyingine ni kwamba kuongea mara nyingi huwa kwa haraka na kwa hisia za wakati huo. Hilo linaweza kuwa jambo mzuri kwa sababu linaonyesha uwasilia uhalisia wa mtu. Lakini pia linaweza kuleta changamoto kama mtu haja fikiria kabla ya kusema. Ndiyo maana wakati mwingine napendelea kuandika katika maswala mazito au yanayohitaji umakini mkubwa. Kwa sababu hunipa muda wa kutafakari kabla ya kuwasilisha kwa upande mwingine katika hali za kijamii au za kujenga uhusiano kuongea huwa rahisi na lenye nguvu zaidi hakuna kitu kinacho weza kuchukua nafasi ya mazungumzo ya moja kwa moja yaliyojaa uaminifu na uwazi kwa ujumla napenda vyote viwili lakini kuandika hunipa nafasi ya utulivu na uchambuzi wa kina wakati kuongea hunipa hisia ya ukaribu na muunganiko wa haraka kila moja inanafasi yake katika maisha na mara nyingi huchagua kulingana na mazingira na ina ya ujumbe ninaotaka kufikisha.